Nina uhusiano mzuri na wazee wangu nawaheshimu na kuwasikiliza wanapozungumza. Wazee hunifundisha mambo mengi mazuri kuhusu maisha na tabia njema. Napenda kutumia mda nao kuwasiliana nao kuwasaidia pale wanapohitaji msaada uhusiano huu hunifanya nijisikie salama na kupendwa.

Ninashughulikia kazi za dharura kwa kutulia na kufanya haraka. Kwanza naangalia kazi ilio muhimu zaidi. Kisha naanza kufanya bila kuchelewa. Nikiweza naomba msaada kwa wengine. Kufanya hivyo hunisaidia kumaliza kazi kwa wakati na kwa usalama.

Ninajikinga na jua kali kwa kuvaa nguo nyepesi na kofia. Pia napenda kukaa sehemu yenye kivuli wakati wa jua kali. Ninakunywa maji mengi ili mwili usichoke. Wakati mwingine napaka krimu ya kujikinga na jua.

Kinywaji cha baridi ninachopenda ni juisi ya matunda. Juisi hunifuraisha na hunipoza wakati wajoto. Napenda juisi kwa sababu ni tamu na ina latha nzuri. Pia ni nzuri kwa afya kwa sababu ina vitamini. Napenda kuinywa nikiwa nyumbani au pamoja na familia.

Napendelea mazingira ya kazi tulivu na yenye amani. Napenda kufanya kazi mahali palipo safi na salama. Pia napenda kufanya kazi na watu wanao heshimiana na kusaidiana. Mazingira mazuri hunifanya nijisikie furaha na kufanya kazi kwa bidii. Hapo kazi hufanyika vizuri na kwa urahisi.

Kitu kinachonifanya nicheke ni utani na vichekesho napenda kusikia hadithi za kuchekesha na kuona watu wakifurahi. Kucheza na marafiki pia hunifanya nicheke sana. Kicheko hunifanya nijisikie furaha na kupunguza mawazo. Napenda kucheka kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Kucheza na watoto hunifanya nijisikie furaha. Tunacheza michezo rahisi kama kuruka kamba au mpira. Watoto hunichekesha na kunifanya nipumuzike. Pia napenda kuwafundisha michezo na kuwasaidia. Kucheza pamoja utujenga urafiki na furaha.

Baada ya siku ndefu, napenda kupumzika kwa kutazama filamu au kusikiliza mziki wa pole pole. Pia huwa napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi ya kupumzika. Watu wengine hupenda kusoma vitabu au kufanya shughuli za kutuliza akili. Kupumzika ni muhimu ili kujiskia bora tena.

Napenda vipindi vya televisheni vina vyo chekesha kama vichekesho na sinema za familia pia napenda vipindi vya asili ambavyo vinatuonyesha wanyama na mazingira inanifurahisha kuona mambo mapya na kujifunza kwa ajili ya burudani.

Mandhari nzuri nilizowahi kuona ni milima ya kijani kibichi, maziwa mazuri yenye maji ya bluu na bahari yenye mchanga mweupe. Pia napenda kuona machweo ya jua yanavyoshuka na kuangaza angani kwa rangi za dhahabu na rangi nyekundu. Hizi ni mandhari zinazoleta amani na furaha kwa moyo.

Nguvu zangu za kazini ni uwezo wa kutatua matatizo kwa haraka, kusaidia watu na kuwa na mawazo mapya. Pia, naweza kufanya kazi kwa umakini na kuwa na subira. Nikiwa na nguvu hizi, naweza kumaliza kazi kwa ufanisi na kusaidia timu yangu kufikia malengo. Hizi ni nguvu ambazo zinanisaidia kuwa bora kazini.

Najenga mahusiano na wafanya kazi wengine kwa kuwa mkweli, kuwa na heshima na kusikiliza mawazo yao. Pia, nashirikiana nao katika kazi na kuwasaidia wanapo hitaji msaada. Tunapo kuwa na mazungumzo mazuri na kufanyia kazi mambo pamoja, tunajenga uaminifu na ushirikiano bora.